Kwa wiki nanyoa nywele mara moja hivyo lakini pia inategemea na na muda na namna nywele zitakavyoota lakini mara nyingi kwa wiki ni mara moja ndiyo huwa nanyoa nywele.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini, kuna kampuni tofauti tofauti, lakini mfano kama kampuni ya Tesla, ya ambayo mmimiliki wake ni Elon Musk ninaiamini, kampuni ya, ya, ni kampuni hiyo ndiyo kubwa ambayo ninayoiamini zaidi ya maswala ya Artificial Intelligence.

Ninapokuwa na mgogoro wa mtu mara nyingi na penda kujishusha. Napenda kujishusha kwa lengo la kumaliza huo mgogoro. Ama muda mwngine napenda kuondoka eneo la tukio kukaa pekee yangu kutulia ili kupunguza hasira niliizonazo.

Ndiyo napenda kucheza mchezo wa bao, japo sio mara kwa mara lakini napenda. Hivyo huwa napenda kucheza hasa wakati wa weekend. Siku ambazo sina kazi nyingi, siendi kazini ndo huwa napenda kucheza.

Ujuzi ambao ningependelea zaidi kujifunze ni ujuzi wa mambo ya biashara. Zaidi, japo nimewahi kujifunza nyuma, lakini natamani ningejifunza zaidi. Najaribu kujifunza kila siku kutoka sehemu tofauti tofauti. Wakati wakuanza mzuri ni wakati huu ambao, tayari nina kitu ambacho nakifanya walau kidogo. Hivyo, wakati ni huu wa kuanza.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuwa na imani kwa sababu dini inatujenga kwenye misingi ya kuwa na imani. Hivo kitu cha muhimu ambacho naeza kwa nacho kwenye maswala la dini ni imani.

Napendelea zaidi kusafiri na GPS kuliko Ramani. Kwa sababu ramani naona kama kidogo ilikuwa natumika miaka nyuma. Lakini kwa sasa hivi ambayo ni kuna teknolojia. Napenda kutumia zaidi GPS kuliko ramani.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kupitia maoni najaribu kujifunza vitu tofauti tofauti ambavyo watu wanatoa namna wanavyowaza, wanavyofikiria kwenye yale maoni. Hivyo napenda sana kusoma maoni.

Hali ya hewa leo ni hali ya mawingu, sio joto, sio baridi. Nimevaa t-shirt na suruari ya kawaida. Hali ya hewa naipenda kwa sababu kunakuwa hamna joto kali, hamna baridi kali. Kitu ambacho nakipendelezwa kufanya kwenye leo, ni kufanya kazi ambazo zinanilazimu kuzifanya.

Kitu ambacho nakipenda kufanya weekend ni kukaa na marafiki au na familia au mda mwingine inaeza ikatokea nimetoka, tunatoka mimi pamoja na marafiki zangu tunaenda ufukweni ili kwa lengo la kufuraia zaidi na kupoteza stress ambazo zinatukabili.

Harufua mbayo naipenda zaidi ni harufu ya manukato. Harufa mbayo naipenda zaidi. Kwa sababu ni mpenzi sana manukato. Hivyo, manukato mengi yananukia vizuri. Hivyo, harufu ya manukato ndiyo harufa mbayo naipenda zaidi. Kuliko harufu zingine zote.